Kwenye televisheni au runinga ninapenda kutazama stesheni ya Supersport, stesheni nambari mia mbili, ishirini na tatu na pia napenda kutazama stesheni ya Citizen. Runinga ya Citizen mbayo ni stesheni ya kitaifa nchini Kenya. Kwa kuwa ina habari zilizo sambamba, habari za ukweli, habari zilizo nafanikishwa na wanahabari mbalimbali kwenye runinga hiyo. Na stesheni nambari mia mbili ishirini na tatu runinga ya supersport kwa ajili ya kuona mpira wa ligi kuu ya soka nchini uingereza. Kwa kuwa ninapenda mpira wa mguu sanasana.

Ninapenda kutembea pahali pengi sana na mojawapo ikiwa kwenye misitu. Ninapenda kufanya ziara kwenye misitu, kuangalia mandhari ya misitu, kuangalia hali ya anga kwenye misitu, kuona wanyama. Lakini ninaenda pale ambapo tumekubaliwa kuenda kwa sababu kwenye misitu kuna wanyama pori ambao ni hatari sana. Na ninaenda pale ambapo watu wamekubaliwa kwenda pekee. Na wakati mwingine ninapenda kutembea kwenye miji, kwenye miji mikubwa na kwa mfano mji wa Kakabega au mji wa Nairobi. Na kwa hivyo nikitembea mjini, inaweza kuona watu tofauti tofauti, watu wa matabaka mbali mbali, vitu mbali mbali. Na kuweza kujifunza hadi vitu vingine kwenye maisha.

Simu yangu ninaitumia sanasana kwa mawasiliano. Mawasiliano. Na mawasiliano haya kuna mawasiliano ya kupiga simu na kuongea na yule ambaye ninafaa kuwasiliana nae. Njia nyingine ni kuangalia barua pepe zangu kwa shughuli ya kikazi na kwa shughuli ya kibinafsi. Na wakati mingine simu naitumia kwa ajili ya kuangalia mitandao yangu ya kijamii, kupata habari, kupata uvumi na vile vitu ambavyo vinaendelea kwenye dunia. Na wakati mwingine simu yangu naitumia kupiga picha, kurekodi video na kuangalia vitu na kadha wakadha kwenye mitandao pia.

Video pale mtandaoni ninazitazama kwenye mitandao kadha wa kadha na moja ikiwa mtandao wa x au twitter. Mtandao mwingine ambao ninatazama video ni mtandao wa facebook. Na mtandao mwingine ambao ninatazama video ni mtandao wa Instagram.